Mafanikio nilio pata kazini, kikubwa zaidi ni kwamba naweza kupitia kazi yangu, naweza kusaidia familia yangu, naweza kusaidia mimi mwenyewe, kujuana na watu mbalimbali, ambao wanaweza kunisaidia hapa na pale. Hayo ndo mafanikio ambao mimi ni napata kazini.

Mimi napenda nyama ya mbuzi, ndo nyama yangu pendwa. Huwa naipenda sana, hasa nyama ya mbuzi ya kuchoma. Nyama ambayo naipenda sana, na ni kwa sababu pia baba yangu alituzoesha, kwamba unaezo ukakuta kila mwisho wa mwezi, anachinja mbuzi moja. Na pia nyama ya mbuzi ni tamu sana.

Manzali nzuri zaidi ambayo nimewai kuona ni manzali ukiwa kwenye boti, ukiwa unaangalia kwenye bahari. Kwa sababu unakuwa huoni mbele, yani mbele unaona maji, nyuma unaona maji, pembeni unaona maji. Kwa huo ni manzali ambayo yamenivutia sana na huwa yananivutia. Kila napokuwa napanda boti.

Ninachokifanya wakati wa mapumziko ya mchana, nikiwa kazini, ni kuchukua simu yangu na kuangalia nani alinitumia meseji au mtandaoni nini ambacho kinaendelea ambao viritokea kwa muda huo wote kutoka asubuhi mpaka huo mchana ambao mimi nimepata mapumziko. Huwa napenda kupitia, kuangalia nani alinipigia, nani alinitumia meseji wakati niko bize.

Wafanyakazi wenzangu huwaga nawasiliana nao kwa simu, kama tuko mbali tunaweza tukawasiliana kwa simu, kama nipo karibu, nipo karibu nao, tunaweza tukuitana kwa majina na tukazungumza. Vizuri na mawasiliano yetu yakawa ni mazuri na tukafanya kile ambacho tulikuwa tunahitaji kukifanya.

Data zangu waga nazifazi kwenye simu, kwenye application, uwa na application iza kwangu, mfano na diali ya kwenye sim, na application ambazo naweza ni katunza vituviangu, hitha ni picture, hitha ni file, hitha mwimu, naweza ni katunza huku. Kwa vituvyangu, datazangu nyingu waka naifazi na napenda kutumia simu kufazi data.

Huwa nasherehekea siku yangu wa kuzaliwa kwa kuongea, yani kwanza kusali, kumwomba mungu na kumshukuru kwa zawadi ya uhai na maisha. Siku hiyo, pia napenda kusherehekea siku yangu wa kuzaliwa na familia, kutoka kwenda sehemu, kula, kunywa, kufurahia. Hivo ndo huwaganapenda kufurahia siku yangu ya kuzaliwa.

Na mimi huwa napenda harufu ya chakula cha pilau. Na hicho chakula ni pilau, ambayo harufu yake huwa naipenda sana. Yani nakumbukaga kipindi wakati tuko wadogo wadogo kwenye sikukuu, unakuta harufu kama hiyo, mama anapika hivyo. Kumbukumbu yangu nzuri ya hiyo harufu ni wakati wa sikukuu, wakati wa sikukuu, ndo ulikuwepo nafanya hivyo.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea katika maisha yangu ni pesa. Mpenzi wangu alinipa pesa almost millioni mbili hivi kwa ajili ya biashara. Kwa hio ilikuwa ni zawadi yangu muhimu sana katika maisha yangu ambayo nimewahi kuipokea na kuifurahia na kuifanyia kazi pia.

Mimi napenda keki ya hii yenye mchanganyiko wa vanilla. Na ndo keki mara nyingi pia mimi mwenyewe huwa napenda kuitengeneza. Keki yenye mchanganyiko wa vanilla ni the best kwangu. Kwa huwa naipenda sana Vanilla keki ni hivyo tu.

Ndio, napenda mvua. Mara nyingi huwa napenda kuogelea kwenye mvua. Kwa mvua inapokuwa inanyesha, huwa najisikia furaha sana. Furaha ya kwanza huwa napenda kuoga kwenye mvua. Furaha ya pili mvua inatuletea maji, inapoza joto. Kwa hivo huwa naipenda sana mvua.

Mahali pa ibada, mimi huwa naenda kila jumapiri, ndo huwaga naenda mahali pa ibada. Naibada nyingine huwa nafanya mwenyewe tu hata nikiwa nyumbani, lakini mara moja kwa wiki na ni jumapiri tu.

Nafanya mazoezi ya mwili mara moja kwa siku, na huwa inanisaidia kwa afya yangu. Asubuhi ninapoamka huwa nafanya mazoezi ndio najiandaa kwa kuja kazini. Kwa hivo ni mara moja tu kwa siku ndio huwa nafanya mazoezi.

Huwa napenda chakula pilau. Huwa napenda sana. Ni kitu ambacho nikila. Mbaka najisikia kwamba mwili yes leo mwili umekula kitu. Ni kitu ambacho nakipenda. Ni chakula ambacho nakipenda. Na hata nikikipika na kukila huwa pia nakifurahia.

Mara nyingi video uwaga natazama Instagram na YouTube. Kama ni movie, mara nyingi uwaga naangaliaga YouTube. Kama ni video nyingine nyingine, nitakuwa naangalia Instagram. Ndo sehemu, ambazo huwa, naweza nikafuatilia video frani. Au miziki, mziki frani umetoka, naweza nikaangalia YouTube.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu baiskeli mimi imenikuza. Nikisema imenikuza ni kwa sababu hata kipindi ninasoma. Nilikuwa naenda shule kwa kutumia baisikeli kwa sababu shule kwetu kulikuwepo ni mbali. Kwa hivyo ilikuwepo inanilazimu mimi kuendesha baisikeli mpaka nafika shule na ni kitu ambacho nikuwa napenda.

Maranyingi mimi habari zangu huwaga nazipata mtandaoni, nikiingia tu mtandaoni, naweza kuona nini ambacho kimetokea mtandaoni, nini kimetokea, nini ambacho kinaendelea. Kwa maranyingi mimi habari zangu huwa nazitoa mtandaoni, mtandaoni tu ndo napata kujua nini ambacho kinaendelea.

Mara nyingi mchana huwa napenda kula ugali, mboga za majani na samaki kitu huwaga ambacho napenda na mara nyingi huwa natumia hicho ugali, mboga mboga za majani, samaki. Nikimaliza kula hivyo na kunywa juisi na matunda nasusia na maji yangu baridi.

Huwa nina chofanya kuwatia wenzangu moyo, ni inatokana na hali ya mtu ambayoya liyoko. Kama labda nikuhusu kiuchumi, nita mshauri, njia za kufanya, ili aweza kujikwa mua kiuchumi. Na kama nikuhusu biashara, labda biashara haitoki, biashara imekua ningumu, nita mshauri kwa mba endeleeku pambana, hatakikukata tamaa, ili mambo yaende, kwa sababu katika biashara kuna muda utapata, kuna muda utakosa.

Huwa nachaji simu yangu mara mbili kwa siku. Huwa na ninavyo usiku ninavyotaka kulala huwa naichaji. Then itakuwa inachaji mpaka asubuhi. Na asubuhi naweza nikatumia mpaka mchana. Nikachaji tena. Kwa hiyo nadhani huwa nachaji mara mbili kwa siku simu yangu.

Ndio, napenda mziki wa jadi, miziki ya ya zamani ya makabila, mfano mimi ni mgogo, huwa napenda, miziki ya kigogo, nakaa naisikiliza, nasikiliza wahenga zamani, walikuwa na kitu gani cha kutuambia, chakutuimbia, yani ujumbe wau walikuwa na prezenti katika kuimba.

Hapana, sina ndege wa kufugwa nyumbani. Mimi nyumba ninayo ishi hairusu kufuga ndege wa aina yoyote. Kwa hiyo, sina ndege yoyote ambaye namfuga katika nyumba ambayo nina ishi. Ninaishi tu mimi na familia hatuwezi kufuga mifugo.

Lengo kubwa la muda mrefu ambalo nimelipanga kwa ajili ya kazi ni kwangu ni kwamba. Na hitaji kuweka pesa, kutunza pesa, kufanya kazi kwa bidii na kutunza pesa. Ili biashara yangu ije ikue zaidi. Kwa sababu nahitaji mpaka itakapo fika mwezi wa kumi. Hili ni lengo latoka mwaka jana mwezi wa kumi. Itakapa fika mwezi wa kumi niweze kuhamisha biashara yangu sehemu nyingine.

Mimi napenda kutazama michezo, mfano, michezo wa netball, napenda kutazama kwa sasa. Zamani nilikuwa napenda kucheza. Ila kwa sasa, napenda tu kutazama, michezo mpira wa miguu, mpira wa kikapu, ni michezo ambao huwa napenda kutazama.